Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya polepole lakini ya vitendo. Kwa sababu ninaamini kujifunza kunakuwa bora, zaidi pale unapohusisha akili, macho na vitendo kwa pamoja. Kwangu, kujifunza tu sio tu kusoma au kusikiliza, bali ni kuelewa, kujaribu, kukosea, halafu kujirekebisha. Kwanza kabisa, napenda kujifunza kwa kusikiliza na kuuliza maswali. Nikiwa na mtu mwenye uzoefu au maarifa fulani, napenda kumsikiliza kwa makini na kuuliza maswali rahisi lakini ya msingi. Maswali hunisaidia kufungua akili na kuelewa mambo kwa undani zaidi. Sioni aibu kuuliza kwa sababu naamini kuuliza ni ishara ya kutaka kujifunza na si ujinga. Vile vile, napenda kujifunza kwa kusoma kwa utaratibu, hasa vitabu, makala au taarifa fupi mtandaoni. Sipendi kusoma haraka haraka. Napenda kusoma pole pole. Kurudia sehemu ngumu na wakati mwingine kuandika vidokezo kuandika hunisaidia kukumbuka vizuri na kupanga mawazo yangu kama ni jambo jipya kabisa naanza na taarifa rahisi kabla ya kuingia kwenye maelezo magumu Tatu, njia ninayoipenda sana ni kujifunza kwa kufanya ile wanachoita, practical learning. Nikijifunza kitu kipya kazini au katika maisha ya kawaida Napenda kujaribu mwenyewe. Hata kama nitakosea, kosa linakuwa somo. Kwa mfano, nikijifunza ujuzi mpya wa kazi, napendelea kupewa jukumu dogo nijaribu, badala ya kusikiliza maelezo kwa muda mrefu bila kufanya chochote. Nne, napenda kujifunza kupitia makosa na uzoefu wa maisha. Kuna mambo mingi ambayo sikuyajifunza shuleni, lakini nimejifunza kupitia hali fulani. Makosa hunifundisha kuwa makini, mvumilivu na mnyenyekevu. Naamini kuwa kila kosa lina funzo, mradi uko tayari kujifunza nalo. Vile vile, napenda kujifunza kwa kuona mifano ya watu wengine. Nikiona mtu anafanya jambo vizuri, napenda kuangalia anavyofanya, anavyoongea, anavyoshugulikia changamoto. Hii hunisaidia kuchukuwa mbinu nzuri ya kuzielekeza katika maisha yangu mwenyewe. Kwa ujumla naeza kusema hivi, napenda kujifunza mambo mapya kwa kusikiliza na kuuliza maswali, kusoma kwa utulivu na kuandika videkezo, kujifunza kwa vitendo na majaribio, kujifunza kutokona na makosa na kuangalia mifano ya watu wengine. Kujifunza kwangu ni safari ya maisha yote. Sijioni kama mtu anayejua kila kitu, bali kama mtu anayejifunza kila siku, hatua kwa hatua, bila haraka lakini bila kukata tamaa.

Naam, napenda kujaribu vyakula vipya. Ingawa nafanya hivyo taratibu na kwa tahadhari. Kwangu, kujaribu chakula kipya ni kama kufungua mlango mdogo wa uzoefu mpya na hunisaidia kujifunza kuhusu tamaduni, tofauti na ladha mbali mbali. Anza kabisa, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipanulia mawazo. Napokula chakula kipya, unaanza kuelewa kuwa dunia ni pana na watu wana njia tofauti za kuandaa na kufurahia chakula. Hii hunifanya niwe mwenye wazi wa mawazo na mwenye heshima kwa tamaduni zingine vile vile huwa naanza kwa kiasi kidogo Spendi kujaribu chakula kipya kwa wingi mara ya kwanza Asa kama sijui ladha yake au viungo vilivyotumika Nikionja kidogo kwanza naweza kujua kama nitakipenda au la Hii hunifanya nijisike salama na huru kuendelea na kuwacha bila majuto Pia napenda kujaribu vyakula vipya nikiwa na marafiki au watu ninao waamini wakiwa karibu, unakuwa na hisia ya furaha na faraja Mara nyingi tunacheka, tunabadilishana maoni na hata chakula kikiwa hakitakuwa kitamu sana Tukio lenyewe linakua ni lile la kuweza kukumbukwa Hii hunifanya kuona kukula chakula si ladha tu Bali ni uzoefu wa kijami Nne, napendelea kujaribu vyakula vipya vinavyo fanana kidogo na vile nilivyo vizoea Kwa mfano, napenda wali, kwa ivo nitaanza na aina mpya ya wali au mapishi tofauti Hii hunisaidia kuzoea ladha mpya pole pole bila kuhisi kama nimejitupa sana nje ya mipaka yangu Hata hivyo, una nyakati ambapo huwa makini sana Asa kuhusu afya na usafi nahakikisha chakula kimeandaliwa vizuri na mahali ni safi Kwangu, kujaribu chakula kipya hakumanishi kupuuza afya.

Naamu, simu yangu naitumia zaidi kwa mambo ya mawasiliano na kujipa marifa. Kwanza kabisa, simu inanisaidia kuwasiliana na watu wa karibu nami. Naongea na familia yangu, marafiki, na watu ninaoshirikiana nao katika masomo au kazi. Kupitia simu, najua kinachondelea kwao, tunasaidiana kifikra na tunapeana moyo pale ambapo mambo yanakuwa mangumu. Mawasiliano haya yananiweka karibu na watu wangu hata kama tuko mbali. Vile vile, simu yangu ni chombo muhimu sana cha kujifunza. Ninaitumia kusoma habari, kutafuta maelezo ya masomo, na kufuatilia mambo yanayoendelea nchini na duniani. Kuna nyakati nahitaji kuelewa jambo fulani haraka, basi simu inanirahisishia kupata majibu bila shida. Pia, ninatazama vipindi vya elimu na mijadala, inayonipanua fikra zangu na kunisaidia kukuza uelewa wangu wa maisha. Vile vile, simu inanisaidia katika burudani, lakini siku kucha kiasi. Wakati nimechoka au nahitaji kupumzisha akili, nasikiliza muziki, natazama vipindi vya kuchakesha, au kusoma hadithi fupi. Hii ina nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunirudishia nguvu za kuendelea na shuguli zangu za kila siku. Pia, ninaitumia kupanga maisha yangu, ninaweka kumbu kumbu, ratiba za siku, na mambo muhimu nisiyopaswa kusahau. Hivyo, simu inaninsaidia kuwa na mpangilio mzuri na kutumia muda wangu kwa hikima. Simu imekua kama rafiki wa karibu, lakini najitahidi nisiruhusu itawale maisha yangu. Naitumia kwa faida, si kwa kunipotezea muda tu.

Napanga kazi yangu kwa njia ilio rahisi lakini yenye mpangilio. Kwa sababu bila mipango, ni rahisi sana kupoteza muda na kufanya mambo bila mwelekeo. Kwanza kabisa, hua naanza na kujuliza ni kazi gani ni naupaswa kufanya na ni ipi muhimu zaidi. Siwezi kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Kwa hiyo napanga kazi kulingana na umuhimu wake na muda unaohitajika. Kila asubui au jioni siku ilio tangulia, hua najitenga kidogo kufikiria siku inayokuja. Naandika na naweka akilini mambo ninayotaka kuyafanya kuanziya yale madogo hadi yale makubwa. Hii inanisaidia nijue nitakapoanza na nitamaliza wapi. Ninapofanya kazi bila mpango najikuta nimechoka lakini hakuna kitu kikubwa kilicho kamilika. Kwa hiyo mpango unisaidia kuamu na mwelekeo. Pia, napenda kugawanya kazi kubwa kwa kazi ndogo ndogo. Badala ya kusema nina kazi kubwa sana ya kufanya najigawia hatua. Nikimaliza hatua moja nasikia nimepiga hatua na hiyo hunipa hamasa ya kuendelea. Njiya hii inanisaidia kupunguza wasiwasi na hofu ya kazi kwanekana nzito kuliko ilivyo. Jambo lingine muhimu ni kupanga muda. Ninajua siwezi kufanya kazi vizuri kwa saa nyingi bila kupumzika. Kwa hiyo, mimi hutenga vipindi vya kufanya kazi na vipindi vya kupumzika. Wakati wakazi najitahidi nijikite kikamilifu. Bila kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Hii inanisaidia kufanya kazi kwa ubora mzuri. Vile vile, mimi huzingatia mazingira yanayonizunguka. Kuna siku mambo hayako sawa au kuna chengamoto zisizotarajiwa. Kwa hiyo, mimi huwacha nafasi ya kubadilisha mpango pala inapobidi. Lakini hata nikibadilisha bado narudi kwenye malengo yangu makuu. Kwa ujumla, napanga kazi yangu kwa kueka malengo wazi, kugawanya kazi, kupanga muda na kuwa na nidhamu. Mpango hunisaidia kutumia muda vizuri na kunipa utulivu wa akili kwa sababu najua ninachofanya na kwa nini ninakifanya.

Napenda sana kufanya mambp mbalimbali na familia yangu kwa sababu familia ndiyo msingi wa maisha yangu Kwanza kabisa napenda kukaa nao na kuzungumza kukaa pamoja jioni au wikendi tukishirikiana hadithi za usiku kunafanya najisikie karibu nao zaidi mazungumzo haya hutusaidia kuelewana, kushirikiana mawazo na kutiana moyo pale mtu anapokuwa na changamoto Pia napenda kuwa pamoja na familia yangu Wakati wa kula si tu kwa ajili ya kushiba, bali pia ni muda wa kuunganisha familia. Tunapokula pamoja, tunacheka, tunabadlishana mawazo na hata kushauriana kuhusu mambo muhimu ya maisha. Huu ni wakati unaojenga umoja na upendo ndani ya familia. Napenda pia kushiriki kazi za nyumbani na familia yangu. Kusaidiana kufanya usafi, kupika, au kufanya kazi za shambani, unatufanya tuwe karibu zaidi. Unapofanya kazi pamoja, kuna mshikamano, unaojengeka na kila mtu anajisikia kuwa sehemu ya familia Pia, unifundisha uajibikaji na kuthamini juhudi za kila mtu Wakati mwingine, napenda kutoka na familia yangu kwa matembezi mafupi au kutembelea ndugu na marafiki Hii hutupa nafasi ya kubadilisha mazingira na kufurahia kiwa pamoja nje ya nyumba Hata matembezi ya kawaida tu ya yanakuwa ya kufurahisha na tukifanya kama familia. Zaidi ya yote, napenda kushiriki wakati wa furaha na huzuni na familia yangu. Tunapofanikiwa, tunasherekea pamoja. Na tukunapokuwa na changamoto, tunasimama pamoja. Kama kijana anayeishi Kenya, naamini familia ni nguzo muhimu sana. Na kufanya mambo pamoja, kunaimarisho upendo, heshma na mshikamano unaodumu kwa muda mrefu. Naam.

Kuweka malengo ya kazi ya kila mwezi, kazini ni jambo linalonipa uzito mkubwa. Kwa sababu ndilo hunisaidia nijue ninapoelekea na nisipoteze mwelekeo. Kwanza kabisa, mimi huanza kwa kujitathmini. Mimi hujiuliza mwezi uliopita nilifanikiwa kwa kiwango gani, ni wapi nilifanya vizuri na ni wapi nilikwama. Kujitathmini hunisaidia kuelewa hali halisi kabla ya kuweka malengo mpya. Ili nisiweke malengo ya kubahatisha. Baada ya hapo, huangalia majukumu yangu ya kawaida kazini Mimi hujiuliza ni kazi zipi zinahitaji kupewa kipaumbele katika mwezi unaokuja Siweki malengo mengi sana kwa wakati mmoja Kwa sababu kufanya hivyo kunaleta mkanganyiko Baada yake, mimi huchagua malengo machache yaliyo muhimu na yenye maana ambayo yakitimia, yatafanya nijisikia kuwa nimepigia hatua. Pia, napenda kuweka malengo yanayoweza kutekelezwa. Hujiuliza jee, Nina uwezo na rasilimali ya kuyatimiza malengo haya. Kama jibu ni ndio, basi nayaandika au nayahifadhi akilini kwa wazi. Malengo yasipokuwa wazi ni rahisi kuyasahau na kuyapuuza. Hivyo, kuweka malengo kwa maneno rahisi yanayoeleweka. Kisha, mimi hugawanya malengo ya mwezi kwa kazi ndogondogo za kila wiki. Hii hunisaidia kufuatilia maendeleo yangu palepole bila kujiskuma sana. Kila ninapo kamilisha kazi fulani, najisikia faraja na motisha ya kuendelea. Njia hii hunifanya nijihisi mzigo mkubwa kwa kazi kwa wakati mmoja. Kama kijana anayeishi Kenya, pia mimi huzingatia mazingira na changamoto zinazoweza kujitokeza. Najua si kila kitu hupangwa huenda kama nilivyotarajia. Kwa hivyo, mimi huwacha nafasi ya kurekebisha malengo pale inapohitajika. Lakini hata nikibadilisha mipango, bado nashikilia mwelekeo wangu mkuu. Kwa ujumla, naweka malengo ya kila mwezi kwa kujitathini, kuchagua yaliyo muhimu, kuyaweka wazi, kuyagawanya katika hatua ndogo ndogo, na kujipa nafasi ya kubadilika. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa umakini na kufikia maendeleo kweli kazini.

Habari nazipata kwa njia mbalimbali, kwa sababu ni muhimu kujua kinachuendelea katika jamii na kwa ujumla. Kwanza kabisa napata habari kwa kusikiliza radio. Radio bado ni njia rahisi ya kujaribu sana, hasa asubuhi au jioni. Na nisaidia kufahamu mambo yanaondelea, kwanzia siyasa, uchumi, hadi maswale ya kijamii. Pia kuna vipindi vya mijadala vina vyo saidia kwa elewa mambo kwa undani zaidi. Vile vile napata habari kupitia televisheni ni kipata muda napenda kuangalia taarifa za habari ili kuwana kinachoendelea moja uka moja. Kuwana picha na kusikiliza maelezo unisaidia kuelewa habari vizuri zaidi kuliko kusikia tu. Pia, unavipindi vya uchambuzi vinavyo nisaidia kufikirea kwa kina kuhusu maswala mbalimbali yanayagusia jamii. Njia nyingine ni kupitia mazungumzo na watu. Nikizungumza na marafiki familia au watu kazini mara nyingi tunabadilisha na habari na maoni. Hii hunisaidia kupata mtazamo tofauti kuhusu jambo moja. Wakati mwingine, habari za mtaani au kijijini kupatika na haraka zaidi kupitia mazungumzo ya watu kuliko njia nyingine. Pia napata habari kwa kusoma magazeti. Ingawa siki la siku lakini napopata gazeti napenda kusoma kwa makini ili kuelewa habari kwa undani. Kusoma huiipa nafasi ya kutafakari na kuchambua habari bila haraka. Kwa ujumla, napata habari kwa kuchanganya njia mbali mbali. Hii hunisaidia kupata habari zilizo kamili na kuwepuka kupotoshwa. Naamini kupata habari sahihi ni muhimu kwa sababu hunisaidia kufanya maamuzi bora na kuana rayia mwenye ufahamu katika jami.

Naam, napenda kuogelea ingawa si kila wakati napata nafasi ya kufanya hivo. Kuogelea ni shughuli inanipa furaha na utulivu wa akili. Ninapokuwa majini nahisi kama mawazo mengi inapungua na mwili unapata nafuu. Ni kama kupumzika kwa namna ya kipekee kwa sababu maji yanayofanya mwili ujisikie mwepesi na horu. Napenda kuogelea pia kwa sababu ni mazoezi mazuri sana kwa mwili mzima. Unapotembea majini au kuogelea sehemu nyingi za mwili zinafanya kazi kwa pamoja Hii inanisaidia kuimarisha afya, kuongeza nguvu na kupunguza uchovu wa mwili unaotokana na kazi za kila siku Zaidi ya hayo, kuogelea hunifundisha nidhamu ya kujiamini asaa unapojifunza mbinu mbalimbali, pole pole kama kijana anayeishi Kenya, mara nyingi napenda kuogelea nikipata nafasi ya kuenda kwenye mabwawa au maeneo salama ya maji. Wakati mwingine ni fursa ya kuwa pamoja na marafiki au familia tukicheka na kufurahia muda. Hata kama siogelei kwa mda mrefu, uwepo wa maji na mazingira yake hunifanya nijiskie vizuri. Pia napenda kuogelea kwa sababu hunipa changamoto binafsi. Kila mara ninapojaribu kuogelea kwa mda mrefu zaidi au kwa umbali mrefu kidogo najiskia kama nimejipatia ushindi mdogo. Hii hunisaidia kujifunza uvumilivu na kujipa moyo. Kwa ujumla, napenda kuogelea kwa sababu ni burudani, mazoezi na ni njia ya kutuliza mawazo. Ni shughuli inanisaidia kujijali kimwili na kiakili na inanipa nguvu mpya za kuendelea na shughuli za maisha.

Naam, napenda kufanya mazoezi ya mwili, na huwa na jaribu kuyafanya mara kwa mara kadri ni wezavyo. Kwa kweli, si kila siku huwa na muda wa kufanya mazuoezi makali, lakini mimi hujipanga ili yawe sehemu ya maisha yangu. Kwa kawaida, hujipanga kufanya mazuoezi angalau tatu hadi nne kwa wiki, na kila kikao huchukua takriban saa moja au kidogo zaidi. Hii inatosha kudumisha afya na nguvu za mwili bila kusumbua ratba yangu ya kila siku. Kwa mfano, mara nyingi mimi huanza na mazoea ya mwili ya msingi, kama vile kutembea kwa kasi, kukimbia kidogo, au kufanya mazoezi ya kupiga push-ups. Mazoezi haya huimarisha misuli ya mwili na kuongeza nguvu za kiakili, kwa sababu mwili ukiwa na nguvu, akili pia hujisikia hai na yenye fahari ya kufanya kazi. Baada ya hapo, hujaribu kuongeza mazoezi madogo kukusanyanguvu zaidi kama vile kuruka kamba au kufanya mazoezi madogo ya kurekebisha mwili. Mara nyingine napenda kutumia mazoezi kama njia ya burudani pia. Kwa mfano, kushirikiana na marafiki kwenye michezo kama mpira wa miguu au kurusha mpira, huongeza furaha, hupunguza msongo wa mawazo na pia kuna jenga mshikamano wakirafiki. Hii ni njia nzuri ya kufanya mazwezi bila kujisikia mzito au kuchoka sana. Zaidi ya hayo, mazoezi husaidia kudumisha afya kwa mudamrefu. Kwa sababu maisha ya sasa yanachangamoto nyingi na mara nyingine huna muda wa kupumzika, kufanya kazi mara kwa mara, unahakikisha mwili unakaa macho, unakuwa na nguvu za kustahimili kazi za kila siku, na pia unasaidia akili kubaki safi na kuzingatia mambo kwa utulivu.

Ndio, napenda sana kwenda pwani, ingawa si kila wakati huwa na nafasi ya kwenda. Kwenda pwani ni kitu kinachonipa furaha kubwa, si tu kwa sababu ya kupumzika, mbali pia ni burudani na fursa ya kufurahia uzuri wa asili. Ukiwa pwani, unahisi upepo wa bahari, sauti ya mawimbi yanayopiga pwani na mchanga chini ya miguu. Yote haya hulete utulivu wa akili, ya furaha isiyoelezeka. Hii ni tofauti kabisa na maisha ya kawaida ya jiji au shuleni ambapo mara nyingi, unakuwa umejaa shughuli nyingi, na mawazo mengi Pindi ninapokuwa pwani napenda kutafanya matembezi kando ya maji kutazama mawimbi yanayo vuma, kuzunguka kwenye fukwe Hii hunipa nafasi ya kutafakari kuhusu maisha, kuondoa mawazo hasi, na kujipa nguvu mpya. Wakati mwingine pia napenda kuogelea au kucheza michezo rahisi kama kuendesha mpira Wamkono na marafiki, kwa kuwa pwani ni kubwa na wazi, unapata nafasi ya kujisikia huru Jambo ambalo mara nyingine haliwezekani pale nyumbani au shuleni Zaidi ya hayo, pwani ni nafasi nzuri ya kuzunguka na marafiki na familia Tunapokuwa pamoja tunacheka, kushirikiana na kuunda kumbukumbu nzuri Hii inasaidia kuimarisha uhusiano na kushirikiana kwa kweli Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kijana Pia, kuona uzuri wa habari na mazingira yake, hunifundisha kudhamini asili na hifadhi ya mazingira yetu. Kwa kifupi, kwenda pwani ni zaidi ya burudani njia ya kupumzika, kujifunza, kujenga uhusiano na kupacha motisha mpya kama kijana anayeishi Kenya, kila pale ni napopata nafasi ya kwenda pwani, najisikia furaha, utulivu na nguvu za kuendelea na maisha ya kila siku.

Naam, niliwahi kujifunza kucheza gitaa, ingawa sikufika kiwango cha juu sana. Ilianza kama hamu tu, hasa nilipokuwa nikiona watu wakicheza gitaa na kuimba. Nikahisi nikipaji kizuri sana na kinachovutia. Nilikuwa najisikia kama gitaa, lina njia ya kipekee ya kuzungumza na hisia za mtu, bila hata kuhitaji maneno mingi. Nilianza kujifunza kwa njia rahisi, hasa kwa kuangalia na kusikiliza watu waliokuwa tayari wanajua. Wakati mwingine nilikaa na marafiki, moja akicheza gitaa, alafu ananionyesha jinsi ya kushika na kupiga nyuzi. Mwanzo ilikuwa ngumu kidogo, hasa vidole kuuma na kushindwa kushika vizuri. Lakini pole pole nilianza kuzoea, nikajifunza kupiga midundo rahisi na nyimbo chache za kawaida. Kucheza gitaa kulinifundisha subira sana. Kuna wakati nilikuwa najisikia kukata tamaa, kwa sabubu nilikua sipigi vizuri kama nilivyotarajia. Lakini niligundua kuwa kila kitu kinahitaji muda na mazoezi. Kila nilipopiga hatua ndogo, hata kama ni kubadilisha midundo tu vizuri, nilijisikia furaha na kujivunia mwenyewe. Pia, gitaa ilinisaidia kujieleza. Kulikuwa na wakati nilipokuwa pekeangu, nikapiga gitaa taratibu tu, nikatulia na kufikiria maisha. Ilikuwa njia kutuliza mawazo na kupunguza msongo. Hata kama sikuwa na mtaalam, ule muda wa kucheza gitaa ulikuwa wa maana sana kwangu. Kwa sasa, sipigi mara kwa mara kwa sababu ya majukumu mengine, lakini bado ninaipenda sana. Nikipata tena nafasi, ningependa kuendelea kuchifunza zaidi na kuimarisha ujuzi wangu. Kwa kifupi, kujifunza kucheza gitaa ilikuwa uzoefu mzuri ulionifundisha subira, kujiamini, na kufrahia vipaji vya sanaa katika maisha.

Napenda kupunguza matumizi ya plastiki kwa sababu najua ni hatari kwa mazingira yetu. Kwanza kabisa, napitia maisha yangu ya kila siku nikijaribu kuchukua hatua ndogo ndogo. Kwa mfano, nikipa mlo au kununua kitu sokoni, badala ya kuchukua mfuko wa plastiki, huwa najaribu kutumia mfuko wa kitambaa au begi la kudumu. Hii ni hatua rahisi lakini yenye maana kubwa. Kwa sababu plastiki zinazotumika mara moja mara nyingi zinaharibu mazingira na kuingia kwenye mito na bahari vile vile napunguza ununuzi wa bidhaa zenye plastiki nyingi Nikipita dukani huwa nachunguza ni bidhaa zipi zinaweza kuwa na chaguo la kutotumia plastiki Kwa mfano badala ya kununua chupa ya plastiki ya maji huwa nachagua chupa ya chuma au kioo ambacho inaweza kutumika tena Hii hunisaidia kupunguza taka ya plastiki ambayo mara nyingi huisha kuharibu mazingira yetu Zaidi ya hayo, napenda kuchangia katika kusafisha mazingira Mara nyingine, nikienda shuleni au kijijini, hupiga hatua za kukusanya plastiki zilizotupwa ovyo Hii situ inasaidia kuondoa uchafu, bali pia hunifundisha wajibikaji na kunifanya nijue kuwa kila mtu anajukumu katika kulinda mazingira Pia, napenda kuelimisha marafiki na familia kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki Tunaweza kushirikiana kufanya mabadiliko madogo madogo kama kutumia mifuko ya kudumu, kuepuka vita visivyo, hitajika na kuchagua bidhaa rafiki kwa mazingira Kwa pamoja, hatua hizi ndogo zinaweza kuleta tofauti kubwa Kwa kifupi, kupunguza plastiki ni jambo la muhimu sana kwangu Ninatumia mbinu rahisi kama kutumia mifuko ya kitambaa kuepuka bidhaa za plastiki zisohitajika, kuchangia usafi usafi wa mazingira na kuelimisha wengine na amini hatua hizi ndogo zinasaidia kulinda mazingira yetu na kuwacha urithi mzuri kwa vizazi vijavyo.

Nimewai kupata uzoefu mmoja wa kushangaza ambao sikuweza kusahau na bado hunifundisha mingi kila nikiifikiria. Ilitokea mwaka mmoja uliopita, nilipokuwa na marafiki wangu wakiwa tukienda shumbani kwa kijijini. Tulikuwa tumeamua kutoka mapema asubuhi, tukitembea kwa miguu kwa njia za mashamba na misitu ya kijiji hicho. Hapo ndipo mambo ya kushangaza yalipoanza. Tulipokuwa tunapita karibu na mto mdogo, tuliona ndege wa rangi za ajabu ambao sikuwahi kuona hapo awali. Rangi zake zilikuwa changanyiko la buluu, kijani na njano na namna ulivyokuwa ukitumbuka kwenye mwanga wa jua ulikuwa unang'ara kama kwa taa ndogondogo. Tulishangaa sana kwa sababu ndege huyo hakuwa wa kaida kuonekana kwenye maeneo hayo. Tulikaa pale kwa muda, tukitazama, tukicheka na kushirikiana hisia zetu. Huku tukijaribu kueleza marafiki wengine kwa maneno jinsi tulivyoshangaa. Baada ya hapo, tukaanza kutembea tena, lakini ghafla, tukakutana na kisiwa kidogo cha maua pori kando ya mto. Tulipokuwa hatukutarajia kabisa. Maua hayo yalikuwa ya rangi ya waridi na rangi nyingine ya ajabu. Na hali ya utulivu iliokizunguka kilichokuwa karibu na mto, ikawa ni kama dunia nyingine. Nilijisikia kama nilikuwa nimeingia kwenye hadithi, na si kweli maisha ya kawaida ya kila siku. Kwa kweli nilijifunza kushangilia uzuri wa asili na kuthamini kila kitu kidogo kilicho karibu nasi. Uzoefu huu ulikuwa wa kushangaza kwa sababu haukupangwa na ulitokea ghafla tu. Lakini pia ulikuwa wa kufundisha. Kwani niligundua kwamba dunia ina mambo mengi mazuri ambayo mara nyingi hatuyaoni kwa sababu ya shughuli za kila siku. Nilijifunza pia kuthamini marafiki kwa sababu tulishirikiana tukifrahia pamoja na kufanya kumbukumbu hiyo iwe ya kipekee zaidi.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia mazungumzo ya ana kwa ana. Kwa sababu hapo ndipo mawasiliano yanakuwa ya kweli zaidi. Unapokaa na mtu kwa uso kwa uso, unaona sura yake, hisia zake, na hata namna anavyojieleza kwa mwili. Hii hunisaidia kumwelewa mtu vizuri zaidi. Si kwa maneno tu, bali pia kwa hisia. Mazungumzo ya ana kwa ana hujenga uaminifu na ukaribu mkubwa sana. Hasa unapo zungumza mambo ya muhimu au ya moyoni. Lakini pia, si kila wakati inaezekana kukutana na watu kwa uso kwa uso. Katika hali kama hizo napendelea kuhuwasiliana kwa simu, kupiga simu hunipa nafasi ya kusikia sauti ya mtu, hujua kama yuko sawa au la, na kuelewana haraka. Kuna mambo ambayo hayaeleweki vizuri ukiandika, lakini yakisemwa kwa sauti inaeleweka maramoja. Hasa kwa watu wa karibu kama familia na marafiki wa dhati. Simu hunifanya nijisikie karibu nao, hata kama tuko mbali. Pia, mimi hutumia ujumbe mfupi wa maandishi. Hasa pale ambapo mawasiliano si ya haraka sana. Ujumbe hunisaidia kuwasiliana kwa urahisi kutoa taarifa fupi au kukumbusha jambo fulani. Hata hivyo, huwa makini na namna inavyoandikwa. Kwa sababu maandishi, wakati mwingine yanaweza kueleweka vibaya. Ndiyo maana sipendi kuyatumia sana kwa mambo nyeti au yanayohitaji maelezo ya kina. Nimejifunza kuwa kuwasiliana vizuri si tu kuchagua njia, bali pia ni kujua wakati na namna ya kuzungumza. Inahitaji kuwa msikivu, kumpa mtu nafasi ya kujieleza, na kuheshimu maoni yake hata kama hatukubaliani. Mawasiliano mazuri hujenga mahusiano imara na husaidia kuepuka migogoro isiyo ya lazima.

Ninapenda kutazama video mtandaoni pale ni napokuwa na muda wa kupumzika au kutafuta burudani na elimu kwa kati moja. Kawaida, napenda video ambazo zinafunika mambo tofauti. Kuna zile za elimu, zile za burudani, na nyingine zinazo onyesha mambo ya kweli yanayo jitokeza kila siku. Kwa mfano, mambo ya kweli yanayo jitokeza kila siku. Kwa mfano, kuona video za kujifundisha, zinazo nieleza mambo mapya kuhusu sayansi, historia au hata study za maisha hizo hunifundisha na kunipanulia maarifa, lakini pia hunifanya nijisikie kuwa ni mejifunza kitu chamaana Pili, napenda video za burudani, hasa zile za kuchekesha au za wajasiriamali wa vijana hizi hufanya niondoke kidogo kwenye mawazo ya shule au kazi na kunipa furaha ndogo ndogo Mara nyingine ninapenda pia video za muziki wa kienyeji, zinazo jumuisha ngoma na nyimbo za watu wa hapa nchini Hii ninjia nzuri ya kusherehekea tamaduni zetu na kufurahia vipaji vya wasanii wa kenya Zaidi ya hayo, napenda video zinazo onyesha maisha ya watu wengini, safari zao au hata changamoto wanazo kutana nazo video hizi hunisaidia kuona mitazamo tofauti, kunifariji na kunipa msukumo wa kufanya mambo yangu vizuri Mara nyingi hukusaidia pia kujua njia za kushughulikia changamoto fulani maishani kwasababu mtu mwingine amefanya hivyo na kuweza kufanikisha Kwa kifupi ninapenda kutazama video mtandaoni ambazo zinachanganya elimu na burudani Hii inanisaidia kupumzika, kujifunza na kufurahia maisha kwanjia yenye maana Kwa kuwa, tuko katika enzi ya teknolojia, video hizi zinanjia rahisi ya kujipatia maarifa na furaha bila gharama kubwa.

Napenda kuwa pahali penye utulivu na mazingira ya asili kwa sababu ndipo najisikia kuwa huru na mwenye amani ya moyo. Pahali pasipokuwa na kelele nyingi unisaidia kufikiria vizuri na kujelewa zaidi. Nkika pahali penye utulivu, mawazo ya natulia na najisikia kama ninaweza kupanga maisha yangu bila presha. Hata kama nikijijini au pembeni mwa mji, ilimradi itupa kupawe na utulivu hapo ndipo na popenda. Napenda pia pahali penye miti, hewasafi na mandhari ya kuvutia. Kuwana miti ikipepea kwa upepo kusikiza sauti za ndege au hata kutazama mawingu angani unipafuraha ya kipekee. Mazingira ya aina hii unifanya nikumbuke kwa maisha si mbio kila wakati. Nikwamba ni muhimu kupumzika na kudhamini ulimwengu unaotuzunguka. Kama kijana anaya ishi Kenya, napenda sana maeneo ya shambani au pembezoni mwa mji ambako bado asili haijaharibiwa sana. Vile vile, napenda pahali ambako naweza kuwa na watu ni nao wapenda, kama familia au marafiki wa karibu. Pahali penye watu wanao nielewa na kunihishimu, humifanya nijisikie salama na kukubalika. Hata kama pahali hapo si pazuri sana kimandari, lakini kama panakupepo, heshima na mawelewano, basi hapo panakua pazuri kwangu. Mazungumzo, vicheko na kushirikiana mawazo katika mazingira ya amani kunifanya nijisikie nyumbaini. Kwa upande mwingine, sipendi sana pahali penye msongamano mkubwa watu na kelele zisizoisha. Pahali pa aina hiyo hunichosha haraka na hunifanya nijisikie kama napoteza mwelekeo. Ingawa wakati mwngine ni lazima kuwa katika mazingira kama hayo kwa ajili ya kazi au shughuli nyingine Hua napenda kurudi mahali pa utulivu ili kujirajesha Kwa kifupi napenda kuwa pahali penye utulivu, asili na watu wanao nijali pahali ambapo ninaweza kupumua kwa huru, kufikiri kwa kina na kujisikia kwa mimi ni mimi Hapo ndipo napata amani ya kweli ya moyo na nguvu wa kuendelea na maisha.

Hili ni swali nzuri sana, na kama kijana anaye ishi Kenya, nadhani kila mtu anamaeneo anayoweza kuimarisha ila kujikomboa kiakili na kimaisha. Kwa upande wangu, kuna ujuzi kadha ni naona muhimu kuimarisha. Kwanza kabisa, napenda kuimarisha ujuzi wa kuzungumza hadharani. Ingawa ni naweza kuzungumza na mazafiki au familia kwa urahisi kuzungumza hadharani mbele ya watu wengi, bado ni changamoto kidogo. Ni jambo ambalo ninahitaji ni dhamu, kujiamini, nambinu za kueleza mawazo kwa uwazi. Kuimarisha ujuzi huu kuna nisaidia situ kushuleni au kazini, bali pia katika maisha ya kila siku pale ninapo hitaji kueleza mawazo yangu kwa wengine. Vile vile, napenda kuimarisha ujuzi kwa kupanga muda na kazi. Ingawa tayari ni namipangilio fulani, bado napata changamoto wakati ratiba inakua nzito, au inapo jitokeza dharura. Kujua jinsi ya kupanga kipaumbele cha kazi, kushughulikia changamoto na kutumia muda kwa ufanisi na kunisaidia kuwa na maisha yenye mpangilio mzuri bila msongo wa mawazo mwingi. Zaidi ya hayo, napenda kuimarisha ujuzi wa kutumia teknolojia kwa njia bora. Tunaishi katika dunia digitali na kila siku kuna mbinu mpya za kujifunza, kupata habari au kufanya kazi mtandaoni. Kuwa na ujuzi zaidi wa kutumia teknolojia kwa ufanisi, kuna nisaidia kuboresha masomo, kufurahia burudani, na hata kujipatia fursa ya kujiajiri au kufanya biashara ndogo ndogo mtandaoni. Pia, napenda kuimarisha ujuzi wa kifedha kidogo. Ingawa bado sija kuwa na biashara kubwa, kuweza kupanga pesa, kwa kuwa na kutumia kwa uangalifu ni ujuzi muhimu sana. Hii ni njia ya kujenga uhuru wa kifedha baadae na kushughulikia maisha kwa hekima. Kwa kifupi, ujuzi ninaopaswa kuimarisha ni kuzungumza hadharani, kupanga muda na kazi vizuri, kutumia teknolojia kufanisi na kufahamu maswala ya kifedha. Kuimarisha haya kuna nisaidia kuna kuwa kijana mwenye uhakika, mwenye uwezo na anaye jua kujiendeleza katika maisha.

Ndio, navaa miwani ingawa si kila wakati. Kwa kweli, sipendi kuendelea kutumia miwani bila sababu, lakini ninavaa pale inapohitajika. Hasa kwa masomo au kazi zinazohitaji kuona kwa makini. Kwa mfano, wakati nipo darasani au maktaba, miwani inanisaidia kuona mabodi, vitabu au skrini kwa uwazi ili nisiwe na shida ya macho au kuchoka haraka. Bila miwani, mara nyingine najikuta ninasoma maneno kwa makosa na kuhitaji kukakiri maneno jambo ambalo linachosha sana. Pia, ninavaa miwani kwa sababu ya afya ya macho. Kujikinga na mwanga mkali, jua au hata mwako screeni unasaidia macho yangu kudumishwa. Hii ni muhimu sana hasa kwa vijana kama mimi ambao tunatumia muda mwingi kwa kusoma, kutumia simu au kompyuta. Mbinguni ya macho ni muhimu sana Kwa hivyo kuchukua tahadhari ndogo kama kuvaa miwani kunasaidia kuzuia matatizo makubwa baadaye Zaidi ya hayo, miwani inaweza kuwa pia sehemu ya mtindo Ingawa hii si kwa sababu kuu Napenda jinsi inavyoweza kuimarisha sura na kunipa kuonekana wa heshima kidogo Hasa pale nipo kwenye mahali pa uma au kwenye hafla rasmi Lakini zaidi ya mtindo, jambo la msingi ni afya na urahisi wa kuona Kwa kifupi, ninavaa miwani pale ninapohitaji kuona vizuri kulinda macho yangu na pia wakati mwingine kuongeza mtindo kidogo Hii inanisaidia kushughulikia masomo, kazi na shughuli za kila siku bila kuchoka au kupata shida ya macho.

Ndio, napenda chakula chenye lishebora na mara nyingi hujaribu kuhepuka vyakula vyenye mafuta sana. Kila mtu anapenda ladha na mara nyingine vyakula venye mafuta huwa ni ladha tamu sana. Lakini mimi hujizingatia dogo. Ninajua kuwa kukula vyakula vyenye mafuta mara kwa mara si vizuri kwa afya ya mwili husababisha uzito wa kupitia kiasi au matatizo ya moyo baadaye. Kwa hivyo, ninajitahidi kula vyakula vyenye afya zaidi, vyenye protini, mboga na vyakula vinavyotoa, nguvu bila kuongeza mafuta mengi. Kwa mfano, mara nyingi napendelea kula wali wa kawaida, mboga za majani, maharagwe, kachumbari na samaki au nyama ndogo zisizo na mafuta mengi. Hii inanisaidia kupata nguvu, lakini pia mwili unabaki safi na hauna uchovu wa haraka. Hata pale ninapo kula sehemu ya mafuta huwa napanga chakula kingine ambacho kitadumisha lishebora. Hii ni njia ya kujaribu kuwa na lishebora yenye uiyano bila kuzuia kabisa ladha ya chakula. Zaidi ya hayo napenda kula vyakula vyenye afya kwa sababu vinanisaidia kufanya mazuezi vizuri. Shughulikia kazi za shuleni au nyumbani kwa urahisi na kunisaidia kuwa na akili safi. Kula vyakula vyenye mafuta sana mara nyingi husababisha uchovu na kutojisikia vizuri. Kwa hivyo, kuhepuka vyakula hivyo ni njia ya kujitunza. Kwa kifupi, napendelea vyakula vyenye afya na kuhepuka vyenye mafuta sana. Lakini si kabisa kuwa na mgungano na ladha. Ninajitahidi kuwa na uwiano walishe bora ili mwili wangu ubaki mzuri na akili yangu iwe tayari kwa masomo, michezo na shuguli nyingine za kila siku.

Naam, mara nyingi sana nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu na kwa kusema kama kijana wa kizazi hiki, hilo ndilo wazo langu na huwa halinitoki kabisa kichwani Unajua siku hizi ajira ni ngumu, maisha yana presha na kila mtu anajaribu kutafuta njia yake ya kusimama mwenyewe. Kwa hivyo, kufikiria biashara sio anasa ni kama mawazo ya lazima tu Kuna wakati unakaa chini unajiuliza Kwani nitaendelea kutegemea mtu hadi lini? Au, nitakuwa nafanya kazi mpaka nifike wapi? Hapo ndipo wazo la biashara linaingia. Unaanza kuwaza vitu vidogo vidogo, labda biashara ya mtandaoni, labda kitu kinachohusiana na kile unachopenda, au hata biashara ndogo ya kawaida kabisa. Na ukweli ni kwamba, hata kama huna pesa nyingi, mawazo hayahitaji mtaji. Mawazo yanakuja tu, lakini pia kwa upande mwingine kuna hofu. Huwezi kuikataa. Unaogopa kushindwa, unaogopa kuwekeza halafu mambo yasiende, unaogopa watu watakucheka wakisema si tulikuambia. Hiyo hofu inakuja sana ukiwa kijana, hasa kama unaona wengine wamejaribu wakashindwa. Lakini bado, pamoja na hofu yake yote, ile tamaa ya kujitegemea huwa kubwa zaidi. Biashara kwangu huwa naiona kama uhuru fulani. Uhuru wa kuamua, uhuru wa kujaribu, uhuru wa kukosea na kujifunza. Unajua unapokuwa na biashara yako hata kama ni ndogo unajisikia kama unauthibiti fulani wa maisha yako siyo kila kitu, lakini angalau una kitu chako ni hiyo hali inajenga sana kujiamini. Pia, kuna ile ndoto ya kuona kitu ulichokianza kinakua Leo una wateja wawili, kesho wanakuwa kumi. Baadaye hata wewe mwenyewe unashangaa umefika wapi hiyo ndoto ndiyo inafanya hata kijana akae usiku anafikiria mipango, anaandika mawazo, anaangalia simu akitafuta maarifa Kwa hivyo ndiyo, nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu. Siyo mara moja, bali mara nyingi sana. Ni mawazo yanayokuja na kuondoka. Lakini ukweli ni kwamba siku moja kama nafasi itajitokeza na ujasiri ukikamilika, ningependa sana kuchukua ile hatua ya kujaribu Kwa sababu, bora ujaribu ushindwe kuliko usijaribu kabisa.

Naam, mimi binafsi napenda kutumia video kwa mawasiliano, na si kwa sababu ni mtindo tu, bali kwa sababu ina nguvu tofauti sana ikilinganishwa na maneno. Unajua, maneno ni mazuri, lakini video inakupeleka hatua moja mbele. Kwa mfano, kutumia meseji tu, mtu anaweza akasoma haraka au kutafakari kidogo. Lakini ukiwa na video, unaona uso, unasikia sauti, unapata hisia halisi za kile mtu anachosema. Ni kama unakua karibu na mtu huyo hata kama mko mbali. Na pia, video ni nzuri sana kwa kuelezea mambo magumu. Fikiria kuna kitu unataka kumfahamu rafiki au mwenzako, labda ni kitu cha kiufundi au unataka kuelezea mawazo yako kwa uwazi zaidi. Ukiweka kwenye video, unaweza kuonyesha, kuonyesha ishara, kuonyesha hali halisi. Watu wanaonana, wanahisi, wanajibu haraka na mawasiliano yanakuwa ya kweli zaidi kuliko maandishi tu. Hii inafanya watu waone kuwa wewe umekuja kwa bidii kuelezea kile unachomaanisha, sio tu kubonyeza kidogo kisha meseji inatoweka. Lakini pia, kama kijana, napenda video kwa sababu ni za kufraisha na ni rahisi. Unapokuwa na Whatsapp au Instagram au TikTok, unaweza kuandika video fupi, unacheka, unajaribu rafiki, unashiriki maisha yako kwa haraka na bado watu wanapata hisia zao. Hii ni tofauti kabisa na kupiga simu tu au kutumia meseji ya mandishi. Kwa video, unaweza ukaweka tabasamu, usemi wa uso, mtindo wa sauti, mambo ambayo huwezi kuyaonyesha kwa maneno tu. Lakini pia ni kweli, kuna changamoto kidogo. Video inahitaji muda kutengeneza. Nzito kidogo kidata na unahitaji kuhakikisha unazungumza vizuri, unaonekana vizuri, unaweka sauti wazi. Lakini kwa upande mwingine, unapofanya vizuri ina nguvu ya kuwasilisha hisia zako kwa njia bora zaidi kuliko meseji yote. Kwa hivyo, naam, mimi napenda kutumia video kwa mawasiliano. Si kila kitu kinapaswa kuwa kwa video. Lakini, wakati unataka kuwa karibu na mtu au unapenda kuonyesha kweli za hisia zako, video ni chaguo la kwanza kabisa. Inafanya mawasiliano kuwa ya kweli ya karibu na ya kuvutia zaidi kuliko maneno tu.

Kuhusu tathmini za kazi, kwa kweli mimi nakubali kwamba zina umuhimu, lakini wakati mwingine kama kijana zinakuchosha sana. Unajua kila mtu anapopokea kazi labda ndogo au kubwa na pale unapopokea tathmini unapitia mchanganyiko wa hisia. Na wakati unahisi nimefanya vizuri, lakini baada ya kuona tathmini unaweza ukaona sehemu ambayo ilibaki. Na hiyo inaweza kukukasirisha kidogo ama hata kukutia wasiwasi. Lakini kando na hiyo, ninahisi tathmini ni kitu kizuri kwa sababu, inakupa mwongozo. Hii ni kama kusema, haya, umepiga hatua fulani, lakini kuna sehemu za kuboresha. Na hiyo ndio muhimu, kwani maisha sio juu ya kuwa kamili au kila wakati, bali juu ya kujifunza ya kuboresha kila siku. Ukiangalia kwa mtazamo mzuri, tathmini zinaonyesha wapi una nguvu na wapi unahitaji kufanya kazi zaidi. Pia, kama kijana, mara nyingi tathmini zinaweza kuwa na changamoto kwa sababu zinakuhimiza kufanya zaidi. Kuna wakati unahisi umekwisha, lakini kuna sehemu fulani ambayo inahitaji umakini zaidi. Na hiyo ni changamoto nzuri, kwa sababu inakufanya usiogope kushindwa, bali unashugulikia na hiyo sehemu, ukijifunza zaidi. Kwa kweli, changamoto ndogo ndogo za kazi na tathmini zake zinakufundisha nidhamu kupanga muda na kusimama imara. Lakini pia niseme kweli tathmini zinaweza kuwa na msongo wa mawazo kidogo. Hii inajumuisha siku unayo ya mwisho unakimbia wakati na unapofikiria ninaweza kufanya vizuri. Unajua akili yako inachanganyikiwa. Lakini wakati unapopata matokeo mazuri, ile furaha inakuwa kubwa zaidi kuliko vile unavyotarajia. Na hiyo ndiyo ukweli wa maisha ya kazi. Changamoto, msukumo na furaha unapofanikiwa. Kwa hiyo, kwa mtazamo wangu, ninahisi kuwa tathmini za kazi ni muhimu, kwa sababu zinatufundisha, zinatupa mwongozo, na zinatupa changamoto ya kutijenga zaidi. Lakini pia, ni kweli zinaweza kuleta msongo wa mawazo kidogo na hofu ya kushindwa. Lakini kama kijana, unajifunza kukabiliana na hizo hisia, kwendelea mbele, na hiyo ndiyo sehemu ya ukuwaji. Sio tu kwa kazi, bali pia kwa maisha, kwa ujumla.

Sasa kuhusu kuchaji kifaa changu, wee, hii ni hali ya kawaida sana. Kila siku unapoamka, kifaa ni kama rafiki wa karibu. Si kitu unachoweza kuacha kikiwa na nguvu kidogo. Kwa hiyo, napanga kuchaji angalau mara moja au mbili kila siku. Lakini yote yanategemea shughuli za siku hiyo. Kuna siku unasafiri, labda unakuwa nje kwa muda mrefu. Basi lazima ucheki kwanza asubuhi ili iweze kuendelea bila shida. Lakini pia ukweli ni kwamba hii siyo tu kuhusu kuepuka kifaa kufa ghafla ni kama mpango wa maisha. Ukiwa na mpango mpangilio mzuri wa kuchaji unakuwa na uhakika wa kuendelea na shughuli zako bila msongo wa mawazo. Kwa mfano, kuchaji kifaa kila wakati umeweka kimya nyumbani ni rahisi Lakini ukiwa nje ukiwa unafanya mambo mengi unajua lazima uwe makini ili usipate shida kama kijana, nimejifunza pia kuwa kuchaji kifaa kinatufundisha nidhamu kidogo. Unajua lazima ujaribu kuangalia nguvu za kifaa, usitumie bila mpangilio, au usisahau wakati wa kuendesha shughuli zako. Hii inafundisha uvumilivu kidogo na mpangilio wa maisha siyo tu kwa kifaa, bali pia kwa kitu unachofanya. Na pia, napenda kufikiria kuhusu uhusiano wa kifaa na maisha yetu ya kila siku. Kifaa si tu chombo cha kuwasiliana, bali ni sehemu ya kuandaa siku, kupata taarifa, kuzungumza na marafiki, kucheka kidogo au hata kutulia kwa muda. Kwa hiyo, kila wakati ninachaji, si tu nachaji kifaa, bali ninajiandaa kwa siku nzima Kwa hiyo, kwa kifupi, napanga kuchaji kifaa changu angalau mara moja au mbili kwa siku Kwa mpangilio mzuri, kwa nidhamu kidogo na kwa ajili ya kuhakikisha kila siku inakaa salama bila presha na kweli, hii ni sehemu ya maisha ya kijana saa hivi kujifunza kujipanga, kuthibiti muda na kushughulikiana kila kitu kwa akili safi.

Sasa, kuhusu mapumziko ya mchana kwa kweli ni wakati wangu wa kupumzika kweli. Sio tu kupumua kiakili bali pia kupumzika kwa moyo na akili. Kila siku, kukiwa na shughuli nyingi, shule, kazi ndogo au mambo ya kila siku, unajua mwili na akili zinahitaji kupumzika kidogo. Hapo ndipo mapumziko ya mchana yanapokuja kuwa muhimu. Mimi napenda kutumia muda huu kwa njia tofauti kulingana na hali. Kuna siku napenda kukula kitu kidogo au kunya kikombe cha chai au maji baridi Hii ni njia nzuri ya kutoa nguvu kidogo Kwani kila mtu anapokuwa na njia au kiu kidogo akili haina uwezo mzuri wa kuendelea Hivyo, kinywaji au chakula kidogo kinapomzisha mwili na kunifanya nijisikie hai zaidi Pia, napenda kutulia kidogo kimya. Hii ni kama kutumia dakika chache kuangalia dunia kutoka pembeni Wakati mwingine nashikia kitabu kidogo kuangalia hadithi au kufikiria mambo fulani ya maisha. Hii inafanya akili yangu ipumzike na kwa kweli wakati unaposoma kitu kidogo moyo pia unapumzika na kushughulika na mawazo yenyewe. Lakini kama kijana pia napenda kutumia mapumziko ya mchana kuzungumza na marafiki. Hii ni sehemu ya kufurahia muda kidogo bila msongo wa mawazo. Tunacheka, tunashirikiana habari ndogo ndogo Labda kuhusu masomo, labda kuhusu maisha ya kila siku au hata kucheka tu kwa utani Hii ni furaha ndogo ya mchana Lakini inafanikisha sana Kwani inakuondoa kwa muda kidogo kutoka kwenye presha za mambo ya kazi ya shule na ukweli ni kwamba, mapumziko ya mchana ni muhimu sana kwa kijana Sio tu unapumzika kwa mwili bali pia unapumzika kwa akili na moyo. Hapo ndipo unaweza kuendelea vizuri, kufanya kazi zako badaye kwa makini zaidi, na hata kuzungumza na wengine kwa furaha. Ni muda wa kujichukua, kujiandaa, na hata kufikiria mambo madogo madogo ambayo hayatakuumiza, bali yanakufundisha jinsi ya kusounga mbele. Kwa hiyo, kwa kifupi, wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kukula kidogo, kunywa kidogo, kutulia kidogo, kufikiria na kuzungumza na marafiki. Hiyo hayo yote yanafanya mchana yawe mzuri, nakupa nguvu na unakuandaa kwa siku nzima. Hii ni furaha ndogo ambayo kila kijana anapaswa kujifanyia kwa sababu maisha yenye presha sana bila kupumzika ni kama ndege bila hewa. Haiwezi kuruka vizuri.

Sasa, kuhusu usherekeaji wa mwaka mpya, kwa kweli ni jambo la kipekee sana. Na kwa kila kijana, linakuwa ni muda, wa furaha na matumaini. Kila mtu anapo shuhudia mwisho wa mwaka na mwanzo mpya, unajua kuna hisia tofauti kabisa. Kwa kweli, si kila siku unapata nafasi ya kuanza kitu kipya. Hivyo, mwaka mpya unakuwa kama ukurasa mpya wa maisha. Kwanza kabisa, mimi napenda kusherehekea kuwakusanya marafiki na familia. Sio lazima iwe sherehe kubwa, lakini ni muhimu kukaa pamoja, kucheka, kushirikiana hadithi za mwaka uliopita na kufrahia tu muda huo. Kuna wakati watu hufanya chakula kidogo, labda vinywaji vya asili au hata keki ndogo, na hiyo inafanya sheree iwe ya kipekee zaidi. Furaha ya kuangalia kila mmoja akicheka, akishirikiana ni kitu ambacho hakika kina kufanya ujisikie furaha ya kweli. Vile vile, napenda pia kutumia muda kidogo kufikiria mwaka uliopita. Hii ni muhimu sana. Kwani, unajua kila mwaka unamafanikio na changamoto zake. Kwa hivyo, napumzika kidogo na nikitafakari, je, nimefanya nini vizuri, nimejifunza nini, nitaanza vivi mwaka mpya. Hii, inafanikisha kuwa mwakampya hauji tu kama siku ya kawaida bali unakuja na mwanga mpya na matumaini na mipango. Lakini kama kijana, pia napenda sherehe ndogo za kucheza na muziki. Hii ni sehemu ya furaha ya mwaka mpya. Muziki, kucheza, kuimba pamoja na marafiki au familia kuna kupeleka kwenye hali ya furaha isio na kifani. Unaona kila mtu anatabasamu, kila mmoja anacheka na hali hiyo inakuwacha na kumbukumbu nzuri. Hii ni furaha ya kweli. Kwani maisha ni mafupi na kusherehekea hatua ni kama ni muhimu. Mwisho kabisa, mwaka mpya ni muda wakuekea malengo mapya. Kila kijana anapaswa, anapanga, sasa mwaka huu nitajitahidi zaidi, nitajifunza zaidi, nitashirikiana zaidi na wengine. Hii inakupa shauku ya kuendelea mbele na unajua kwamba hatua ndogo ndogo za sasa zinaweza kubadilisha maisha yako baadaye. Kwa kifupi, mimi napenda kusherehekea mwaka mpya kwa kusanyika na marafiki na familia, kufikiria mwaka uliopita, kucheza, kuimba na kuweka malengo mapya. Haya yote, inafanya mwanzo wa mwaka uwe na furaha, wa matumaini, wa mabadiliko mazuri. Kwa kweli, ni wakati wa kusherehekea maisha yenyewe na kuanza safari mpya kwa moyo safi na furaha isio na kifani.

Kuhusu kazi ni nanayoithamini sana, kila kazi ina umuhimu wake, lakini kuna zile ambazo zinakufundisha, zinakupa heshima, na zinakuletea furaha ya kweli unapofanya. Kwa upande wangu, kazi ni ninaithamini zaidi, ile ambayo inanifanya nijisikie kuwa na manufaa kwa wengine, ile ambayo si tu ninapata kipato, bali pia inachangia kitu kizuri kwenye maisha ya watu. Kwa mfano, kazi ambayo inahusiana na kufundisha au kusaidia wengine kujifunza napenda sana. Sio tu unafundisha, bali unachangia katika maisha ya mtu mwingine namsaidia kuelewa kitu ambacho kingemfanya asingeweza bila wewe. Hii ni kazi ambayo inakuletia furaha kubwa kwa sababu, unapoona mtu amefanikisha kitu kwa msaada wako, unajua jitihada zako hazikuenda bure. Kwa kweli, hiyo ni furaha isiyo na kifani. Pili, napenda kazi ambazo zinahitaji ubunifu wa kiakili. Hizo kazi zinanifanya nijisikie na nguvu, unajua kila siku kuna changamoto mpya na unahitaji kutumia mawazo yako, mkono wako au ustadi wako kuleta matokeo. Kazi kama hiyo inakufundisha kushugulikia, changamoto, kutatua matatizo na hata kubadilisha mtazamo wako. Kwa hivyo, heshima ya kazi haipimiki kwa pesa tu, bali kwa kile unachojifunza na namna unavyoathiri wengine. Lakini pia kama kijana napenda kazi ambazo zinakuunganisha na watu Sio kila kazi inafanya hivyo Lakini kazi zinazohusiana na marafiki, jamii au familia zinanifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa Unaoana kila mtu anashirikiana, kila mtu anachangia na unajua kazi yako inamana katika jumla ya maisha ya wengine Hii ni heshima kubwa sana kwasababu unajua kuwa bila mtu kama wewe mambo haya yasingeenda sawa. Kwa kifupi, kazi ninayo thamini zaidi ile ambayo inanikuwa kikibinafsi, inanisaidia kusaidia wengine, inahitaji akili na ubunifu na inaunganisha na inaunganisha watu. Hii ni kazi ambayo haipimiki kwa pesa tu bali kwa thamani ya halisi ya maisha na furaha unayoipata. Kama kijana nashirikiana na mawazo haya kila siku na yote yananifundisha kuwa bora zaidi sio tu kwa kazi bali pia kwa maisha yangu kwa ujumla.

Sasa kuhusu mfumu wa simu, ninaupendelea. Kwa kweli, hili ni jambo ambalo kila kijana anakazia sana. Kwa sababu simu ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Kwa kweli, mfumu wa simu siyo tukuruhusu mpangilio wa picha au rangi, bali ni kuhusu urahisi wa kutumia, kasi ya kufanikisha mambo, na namna unavyaweza kuendesha kila kitu kwa urahisi bila shida. Kwanza kabisa, napenda mfumu ambao unakuwa rahisi kutumia, sio lazima uwe na vitu vingi sana ambave vinakupa vicheko, lakini vinakuletia hufu ya kupotea. Ukiwa na mfumo rahisi, unajua kila kitu kipo pale unachoki hitaji, kama vile ujumbe, simu, kamera au hata mipangilio ya kawaida. Hii inakufanya uendele kwa urahisi bila kuchoka na unajua unatumia muda wako vizuri bila kupoteza muda wa kutafuta vitu. Pia, napenda mfumo ambao unakuwa na usalama mzuri. Hii ni muhimu sana kwa sababu mtu anadacha yake, kichazake, ujumbe wake na unataka kuhakikisha hakuna anayemfikia bila ruhusa. Ukiwa na mfumo wa usalama mzuri, unajua kila kitu kipo salama na unaweza kutumia simu kwa amani ya akili. Hii ni furaha kubwa kweli kusibu maisha ya kijane sasa hivi ya nategemea teknolojia nyingi na unataka kwa salama. Lakini pia napenda kuwa na mfumo ambao unakuwa na kasi nzuri na kufanya kazi bila kuchelewa. Ukiwa na simu ambayo mara nyingi na chelewa au inakatika, unakosa muda, unasababisha hasira kidogo, na wakati mingine unasahau mambo muhimu. Hivyo, mfumo unaufanya kila kitu haraka bila kuchelewa ni bora sana. Unajua unapapata taarifa wakati unakuwa na nguvu zaidi ya kuendelea na shughuli zaka.

Sasa kuhusu kutumia teknolojia sauti ni jambo ambalo nimeanza kuangalia kwa makini sana kwa sababu siku hizi maisha ya kijana hayana na maana bila teknolojia. Teknolojia ya sauti siyo tu kucheza muziki au kuwasiliana bali ni njia ya kufanya mambo kwa haraka, kwa urahisi na kwa furaha. Kwanza kabisa, mimi napenda kutumia teknolojia ya sauti kwa kusikiliza habari na elimu. Hii inasaidia sana kwa mfano wakati nipo safarini au nikifanya kazi nyingine. Sii lazima nisome maandishi yote, bali inasikiliza kupitia sauti. Kwa kweli, hii ni rahisi sana na inakupa uhuru kwa kufanya mambo mengine huku akili ikipokea taarifa. Unajua teknolojia ya sauti inafanya maisha kwa ya haraka lakini pia yenye ufanyishi zaidi Pia napenda teknolojia sauti kwa burudani ya muziki Mziki ni sehemu kubwa ya maisha ya kijana na kutumia teknolojia sauti kuna nifanya nisikie wimbo mzuri, vizuri na kwa ubora mzuri na hata kuchangia hisia zangu kwa wakati wa kucheka au kupomzika teknolojia ya sauti inafanya kila kitu kwa hai na la kufuraisha zaidi Kwa sababu, unajua kila sauti, kila neno ya wimbi unayoyasikia kwa teknoloji nzuri, enenda moja kwa moja mwoyoni mwako. Lakini pia, kama kijana, napenda kutumia teknoloji ya sauti ya kwa masiliano ya na marafiki. Sio lazima kila wakati tuzungumze kwenye maandishi, mara nyingine tunapiga simu za sauti, au hata kutumia programu zinazo saidia kuzungumuza kwa sauti Hii inafanya mawasiliano kwa ya kweli zaidi Unapata hisia za kweli za mtu mwingine unacheka pamoja na hata unajisikia kwa karibu na mtu huyo hata kama huyuko mbali Mwisho kabisa napenda teknolojia ya sauti kwa sababu inasaidia kupanga maisha yangu Kwa mfano nasikiliza kalenda zinazo onya wakati wa shughuli au mailekezo ya kazi flani hii inarahisisha kila kitu unakuwa na mpangilio na maisha yanakuwa salama zaidi na enye kuratibiwa vizuri.

Habari za asubuhi.